Vitu ambavyo ninapenda kufanya na marafiki zangu ni vingi sana lakini moja wapo ya vile ambavyo ninapenda kuvifanya ni ninapenda kutazama filamu na marafiki zangu ninapenda kuenda kwenye mikahawa ya burudani na marafiki zangu ninapenda kucheza mpira wa miguu na marafiki zangu na ninapenda kufanya vitu vingi sana kutulia, kucheka pamoja, kupeana wosia ni vitu vingi sana lakini vilie ambavyo nimevitaja ndivyo vitu ambayo ninapendelea sana kufanya na marafiki wangu.